Wakati wa siku za mvua, napenda kubaki ndani nikifanya shughuli nyepesi kama kusikiliza muziki au kusoma. Napenda mvua sana kwa sababu hutupa mimea maji ya kutosha na hutuletea maji masafi muhimu kwa maisha.

Ninayoipenda zaidi ni ya kijani. Ninaiona mara nyingi kwenye mazingira ya asili kama miti, nyasi na mashamba. Rangi hii hunipa utulivu wa mawazo. Hunifanya, nijisikie karibu na mazingira na hunikumbusha umuhimu wa kulinda na kuthamini mazingira yanayoyuzunguka.

Mazingira ya kazi yaliyotulia na ya ndani kwa sababu hunisaidia kuzingatia kazi vizuri bila usumbufu. Mazingira hayo hunipa utulivu wa mawazo, hunifanya nijisikie salama na huniongezea ufanisi katika kutekeleza majukumu yangu ya kila siku.

Langu kwa njia salama kwa kuliandika kwenye karatasi na kuliweka mahali pa siri. Hii hunisaidia kulikumbuka kwa urahisi bila kulisahau. Huku nikihakikisha halionekani kwa watu wengine na linaendelea kuwa salama.

Kubwa kazini ni kutumia sana nguvu za akili. Nina uwezo wa kufikiri kwa makini, kutatua matatizo na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kushirikiana vizuri na wengine na kufanikisha malengo ya kazi kwa wakati uliopangwa.

Napenda sana filamu za kusisimua kwa sababu hunifanya niwe makini na mwenyehamu ya kujua kita kachofuata. Filamu hizi hua na matukio yenye mvutano, hadithi za kuvutia na hunipa burudani pamoja na msisi mmuko unafanya nisichoke kuzitazama.

Kwa kawahida, nahisi ni jambo la kawahida tu ila linategemea mazingira. Kama mstari unaenda haraka, hua mvumilivu na najipa muda. Lakini ukichelewa sana bila maelezo naweza kuhisi kuchoka kidogo. Hata hivyo, hujitahidi kuwa mtulivu. Kuheshimu wengine na kutumia muda huo kufikiria au kuangalia mambo madogo hadi ufike zamu yangu.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na burudani. Kwa mawasiliano, natumia kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii. Kwa upande wa burudani, hutazama video, kusikiliza muziki, kuvinjari mitandao na wakati mwingine kucheza michezo midogo. Kwa kifupi, simu inanisaidia kuwasiliana na watu na pia kupumzika akili baada ya shughuli za kila siku.

Ndiyo, napenda sana kupiga vyombo vya muziki. Hasa gitaa na keyboard. Gitaa linanivutia kwa sababu linaweza kuleta hisia tofauti, furaha, huzuni, au utulivu. Keyboard nayo ni zuri kwa sababu inatoa sauti nyingi na inanipa uhuru wa kucheza, aina mbalimbali za muziki. Kwa ujumla, kupiga vyombo hivi hunisaidia kujieleza na pia kuniburudisha sana.

Mara nyingi nakaa hadi saa tisa usiku huo muda huwa naufanya wa kumalizia shughuli zangu za siku kama kuangalia simu kusikiliza muziki au kupumzika tu wakati mwingine hutumia muda huo kupanga mambo ya kesho ili nijipange vizuri baada ya hapo kujitahidi kulala mapema kiasi ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata.

Napenda somo la sayansi linalohusu dunia, hasa jiografia na sayansi ya dunia. Inanivutia kujifunza kuhusu muundo wa dunia, hali ya hewa, volkano, mitetemeko ya ardhi na jinsi mazingira yanavyobadilika. Kusoma kuhusu dunia hunisaidia kuelewa mahali tunapoishi na umuhimu wa kuitunza kwa vizazi vijavyo.

Kabla ya kulala, napiga sala kwanza ili kushukuru na kuomba baraka. Baada ya hapo, hujipa burudani kidogo kama kusikiliza muziki, kuangalia kitu kifupi kwenye simu, au kufikiria mambo ya siku. Kisha ninalala ili nipate usingizi mzuri na kujiandaa kwa siku inayofuata.

Napenda kuamka na jua, kuamka mapema hunipa mwanzo mzuri wa siku. Nikiwa na akili tulivu na nguvu mpya. Huwa napenda hewa ya asubuhi kwa sababu ni safi na ya kutuliza. Pia hunisaidia kupanga majukumu yangu mapema na kufanya mambo muhimu kabla siku haijachangamka sana.

Napenda rangi nyeupe kwa ukuta wa chumba. Mmchhh Rangi nyeupe ufanya chumba kionekane safi, tulivu na pana. Mchh Pia inaleta mwanga mzuri na unipa hali ya utulivu.mchh Asa wakati wa kupumzika au kulala. Zaidi ya hayo ni raisi kuchanganya na mapambo au rangi nyingine bila kuchosha macho.

Huyu mfanyabiashara bora ninayemzungumzia anaitwa Don. Don ni mtu wa kipekee kwa sababu ana uwezo wa kuleta shughuli hata pale ambapo hakuna shughuli. Ana mawazo pana na huona fursa mahali ambapo wengi hawaoni. Kitu kinachonivutia zaidi kwake ni jinzi ambavyo amewasaidia vijana wengi kujiajiri na kupata kipato. Badala ya kusubiri ajira zi sizopatikana kirahisi, kupitia ushauri, msahaada na mifano ya vitendo, amekua chanzo cha matumaini kwa watu wengi. Kitu kikubwa ninachojifunza kutoka kwake ni kuishi vyema na watu kuwa mnyenyekevu, mwaminifu na msaidizi Anaamini kuwa unapowatendea watu mema baraka huongezeka na mafanikio huja kwa njia ya haki. Kwa kweli, Don ni kiele kilelelezo cha mfanyibiashara mwenye maono na mweo wa kusaidia jamii.

Ndiyo, naishi mahali nilipo zaliwa. Hilo hunipa hisia ya utulivu na kujiamini kwa sababu nayafahamu mazingira watu na tamaduni za eneo hilo. Pia, kuna nirahisishia kudumisha uhusiano mzuri na familia, na marafiki na kunifanya nijisikie niko nyumbani kabisa.

Napenda kuenda sinema mara mbili kwa wiki. Ila huwa inategemea aina ya filamu zinazochezwa. Kama kuna filamu nzuri na ya kuvutia hasa ya kusisimua au yenye ujumbe mzuri huwa naenda bila kusita. Lakini kama hakuna filamu zinazonivutia naweza kupunguza au kusubiri hadi zipatikane.

Hapana, sipendi kuoga kwa maji ya moto. Nikifanya hivyo napatwa na kujikuna sana. Kwa hiyo, upendelea kuoga kwa maji ya kawaida au ya vuguvugu ili kuepuka usumbufu na nisi. Nijisikie vizuri zaidi baada ya kuoga.

Tunda langu ni Lilo lipenda zaidi ni Apple. Napenda Apple kwa sababu nitamu kiasi, lina ladha ya kuvutia na linafaida nyingi kiafya. Linaweza kuliwa wakati wowote, asubuhi, mchana au jioni, na hunisaidia kujisikia fresh. Pia ni rahisi kubeba na linaongeza nguvu bila kuchosha mwili.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa mara nyingi sana na tayari nishajua kupiga gitaa kunanipa furaha kubwa na kunanisaidia kujieleza kupitia muziki nimejifunza kwa mazoezi ya mara kwa mara kujifunza codes tofauti na midundo na sasa naweza kupiga nyimbo mbalimbali kwa ujasiri muziki umekua sehemu muhimu ya burudani na utulivu kwangu.

Ndiyo napenda kutazama na pia kushiriki michezo hasa ile ya kushindana kama baiskeli mashindano ya baiskeli yanavutia sana kasi stamina na mbinu zote zinahitajika Yanakupa pia hafya nzuri na nidhamu ya kujiskuma mpaka mwisho na wewe.

Wakati umeme unapokatika, mimi huchukua muda wakupumzika. Mara nyingi na lala hadi umeme urudi. Hii hunisaidia kuokoa nguvu, kupunguza mawazo na kutumia muda huo kama wapumziko. Umeme unapoparudi naendelea na shuguli zangu nikiwa nimepumzika vizuri na tayari kufanya kazi kwa ufanisi.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hujikita kwa umakini zaidi kwenye kile ni nachofanya. Ujiwekea mpangilio mzuri, hupunguza usumbufu na kuzingatia hatuwa moja bada ya nyingine. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa utulivu, kwa ufanisi na kuhakikisha natoa matokio bora hata chini ya shinikizo.

Ili kujitunza, mimi hufanya mazoezi mara kwa mara na kwa wingi. Mazoezi hunisaidia kuimarisha afya ya mwili, kuaongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunifanya nijiskie mwenye nguvu na tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku kwa hali nzuri ya mwili na akili.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mwanabiashara mkubwa natamani kujenga biashara itakayookoa na kuleta mafanikio lakini zaidi ya yote ni kuajiri vijana wengi na kuwapa fursa za kazi ninaamini kwa kufanya hivyo nitaweza kuchangia maendeleo ya jamii na kusaidia vijana kujitegemea na kufikia ndoto zao.

Wakati wa baridi kali, mimi hujilinda vizuri kwa kukaa ndani ya nyumba na kuvaa mavazi ya joto. Pia hutumia muda huo kufanya kazi za ndani ambazo hazihitaji kutoka inje. Njia hii hunisaidia kuepuka madhari ya baridi na kuendelea kuwa natija hata katika hali ya hewa ngumu.

Jambo la dini lililo muhimu sana kwangu ni kuwa karibu na mungu. Ninamini katika kumuogopa mungu, kumuheshimu na kuishi kulingana na maadili mema. Hii hunipa muongozo wa maisha, amani ya moyo na hunisaidia kufanya maamuzi sahihi katika maisha yangu ya kila siku.

Mafunzo ya kazi yaliyo saidia zaidi ni kujifunza, kujituma na kutambua kuwa lazima ni jitahidi ili nipate kipato cha kujikimu. Yali nifundisha kuwajibika, kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa. Somo hili limenijenga kuwa mtu mwenye malengo na mwenye kuthamini kazi kama msingi wa maisha.

Chakula ninachopenda kula zaidi ni samaki na kuku. Vyakula hivi hunipa proteini muhimu kwa afya ya mwili na nguvu za kufanya kazi. Samaki hunisaidia kuimarisha afya huku kuku ukiongeza nguvu na stamina. Kwa kula vyakula hivi mara kwa mara, nina hakikisha mwili wangu unabaki na afya na uwezo wakukabiliana na shughuli za kila siku.

Aina ya mkate ninayopenda zaidi ni chapati au chanya. Vyakula hivi hunifurahisha kwa ladha yake na hunipa nguvu za mwili. Chapati au chanya hunifanya nijisikie nimeshiba na tayari kuendelea na shughuli zangu za kila siku nikiwa na nguvu na hamasa.

Ndiyo, napenda kutembea msituni, hasa nikiwa na marafiki, kutembea pamoja hunifanya nijisikie salama na kufurahia mazingira ya asili, pia hutupa nafasi ya kuzungumza, kucheka na kupumzika kifikra huku tukifurahia uzuri wa mazingira ya msituni.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa utulivu nikiwa na familia au marafiki. Tunakula pamoja kushukuru kwa mwaka uliopita na kueka malengo ya mwaka mpya. Pia hutumia muda huo kutafakari kuomba na kujipanga ili kuanza mwaka mpya kwa matumaini, bidii na moyo mpya.

Ninasherehekea sikukuu kwa kuchukua gari na kusafiri masafa marefu. Safari hunipafuraha unisaidia kubadilisha mazingira na kuona maeneo mapya hutumia muda huo kupumzika, kutafakari na kufurahia uhuru pamoja na marafiki au pekee yangu. Jambo linalofanya sikukuu ziwe za kipekee na za kukumbukwa.

Chakula ninachopenda zaidi ni matoke na nyama. Viazi na kuku, githeri na pia sima pamoja na nyama. Vyakula hivi hunipa nguvu kunishibisha vizuri na kunifanya nijisikie nimeridhika. Napenda sana kwa sababu vina ladha nzuri na hunisaidia kuwa na afya na nguvu za kuendelea na shughuli za kila siku.

Ningependa kutembelea maeneo ya maji duniani, hasa Brazil na pia Russia. Brazil inanivutia kwa fukwe zake nzuri na mandhari ya asili yenye mvuto mkubwa. Russia nayo inanivutia kwa mito na maziwa yake makubwa pamoja na historia na utamaduni wake. Safari hizi zingekua fursa ya kujifunza kuona dunia na kufurahia uzuri wa mazingira ya maji.

Kinachonifanya nicheke ninapoona vitimbi vinavyotokea katika stesheni mbali mbali. Matukio hayo huniburudisha sana kwa sababu huwa na kuchekesha na ya kawaida katika maisha ya kila siku. Kucheka kuna nisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kunifanya nijisikie vizuri na kuongeza furaha katika maisha yangu.

Kila jioni, kabla ya kulala, mimi huaanza kwa kusali. Sala hunipa amani ya moyo na kunisaidia kumshukuru mungu kwa siku iliopita. Bada ya hapo, hujipa burudani kidogo kama kusikiliza muziki au kutazama kitu kifupi. Hii hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na tayari kupata usingizi mzuri.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu pamoja na stima. Simu hunisaidia kuwasiliana, kupata tarifa na kuendelea na shuguli zangu za kila siku. Stima nayo ni muhimu sana kwa sababu huwezesha matumizi ya vifaa vyote vya teknolojia. Bila vitu hivi viwili, maisha ya kila siku yangekua magumu sana.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni majani chai pamoja na soseji. Majani chai hunipa nguvu na kuniamsha vizuri kuanza siku. Huku soseji ikinisaidia kushiba na kupata nguvu za mwili. Mchanganyiko huu hunifanya nijisikie tayari mwenye hamasa na tayari kukabiliana na shughuli za siku nzima.

Kwa siku mimi hutumia muda wa takribani masaa manane mitandaoni muda huu hutumika kwa mawasiliano kupata taarifa kujifunza mambo mapya na pia burudani mitandao hunisaidia kuunganishwa na watu wengine na kurahisisha shughuli zangu za kila siku lakini pia hujitahidi kupangilia vizuri ili usiniathiri katika majukumu mengine.